Kwa ndio la mwanzo kabisa, kabla nianze kazi yangu basi mimi huwa napanga ratiba yangu ya siku yangu mimi kwa mfano mimi ni mpishi na mpishi lazima basi awe ni mtu ambaye amejipanga kwa mfano mimi ninakuja, ninnangalia ile menu ya siku, inasemaje, vitu hivi ndio vinafaa kutengenezwa haya nilienda kwenye store kule nikachukua vitu ambavyo vya kutayarisha chakula kama viazi, vitunguu, nyanya basi navieka pamoja haya, navitengeneza kabla ndio nianze kupika haya, basi ikiwa tayari, basi mimi niko shwari kwanza kazi yangu.

Ndio kinywaji cha baridi ambacho mimi nakipenda kina itwa Novida basi hichi kinywaji nilikipenda kutoka nikuwe kitoto kutoka nyingi ya shule ya sekondari. Mbaka sasa hivi nakipenda sana kikiwa baridi. Na huwa inaonja vitamu sana. Yani ikona test yake tu peke yake halafu ikiwa tena baridi hii ndo inakuwa tamu zaidi na hichi kinywaji basi ukienda pale dukani ni shilingi hamsini na hichi kinywaji bado bado si watu wengi wanakipenda maanake kia watu wana maoni tofauti tofauti lakini mimi nikipenda. Halafu kisha pia, kinywaji kingine baridi basi ambacho mimi nakipenda kinaitwa predator na kwa duka linauzwa shilingi sabini au ukienda kwenye mji utapata unauziwa shilingi thelathini na hiki kinywaji nakipenda kwa sababu kinampa mtu nguvu unapoikunywa na huwa hata madaktari wanasema hii kinywaji haifai kunywewa mingi na basi mimi huwa najiburudisha na hii kinywaji haswa sana ambapo nimechoka na nahitaji nguvu maramoja basi huwa na kitafuta na kinunua na kinywa.